Kwa maana hiyo ndio wakati ambao sisi kama familia tunapatana pamoja. Tunajuliana hali, tunajikumbusha yaliyopita. Na pia tunapata nafasi ya kuganga yajayo.

Kama waswaili wasemavyo usharikiano ni nguvu, utengano ni watuwefu. Kwangu enda sana kuwa kufanya kazi katika timu. Kwa sababu tunaposhikana tunaeza kubadilishana maharifa, tunaeza kukuzana kimaarifa. Alafu uneza kusaidia na kuelewa mambo. Kuwa na muendo lipangu ambayo itakuwa laini na sawia kwa kila mtu. Kwa hivyo.

Natamani sana kutembelea ni Uchina Kwa sababu kulingana kazi ambayo ninayoifanya nimeweza kuwa na nafasi ya kujuana na Wachina wengi. Mkubwa wangu ambaye ndio bosi wangu pia anafanya yuko China ningependa kuenda huko nionane naye nione miundo msingi ambayo iko huko. Nijione mazingara ya China. Nijionee milima nijionee The Great Wall of China. Ningetamani sana kuenda China.

Ndiyo mimi ni mtu mbunifu. Mara nyingi kulingana na kazi ambayo naifanya inahitaji niwe mtu wa kutafuta njia mbadala wa kuweza kufanya kazi nzuri. Lazima niwe na mbunifu. Ndiyo client wangu waweze kupata kazi iliyo ya kiwango kinachofaa.

Ninayo picha ambayo ni ya thamani sana kwa wangu hiyo picha ninaipenda ninaienzi kwa sababu ni moja ambayo niliopatiwa na nyanyangu nilipokuwa ndogo. Kila wakati ninapoitazama inanikumbusha matukio yangu ya kale, uzazi wangu, ujana wangu. Naithamini sana picha hiyo.

Naam, mimi ni mraibu wa picha na kwa vile nazitumia kama nafasi ya kutengeneza kitu ambacho nitaweza kukumbuka kwa miaka ijayo. Nikipata nafasi, nitapiga picha. Kila wakati ambapo naona kitu ambacho ningetamani kukikumbuka na kukienzi milele nachukua hiyo fursa napiga picha.

La hasha si sigawanyi takalangu na naweka ya yote pamoja katika karatasi ambayo nimepatiwa. Na inapo fika siku ya kupeleka pahala ambapo inastahili zinaenda zikiwa pamoja.

Ndiyo kati ya chai na kahawa mi napenda kahawa kwa sababu ni changamsha inatuma akili yangu hiwe hiwe yenye mwonekano mzuri na akili isiwe na mawazo mengi soo napenda kahawa kuliko chai.

Ndiyo, mimi hutumia teknolojia ya rununu, teknolojia ya sauti, kunrathi, na haswa ile ambayo natumia ni rununu, inaniwezesha kuongea na jamaa wakiwa mbali, hata wakiwa karibu. Inaniwezesha kupata mawasiliano ya muhimu, kujua vile kunavyo endelea nchini, kujua vile mambo yanavyo endelea hadi nchi za nje. Kwa hivo teknolojia ya sauti ni moja yaazo ambazo mimi huzitumia kila wakati.

Kinywaji chenye napenda cha baridi ni maji baridi inanisaidia kutoa uchovu ile wakati kuna jua moto. Inasaidia pia kutoa uchovu kwa mwili. Kinywaji kingine nachopenda ni soda. Soda baridi inanisaidia pia kutoa uchovu mingi.

Hii mwaka pia nasherehekea kwa njia moja ya manufaa, kwa kuwa niko kazini, kila siku, kila muda, nasherehekea pia nyumbani, nasherehekea na watoto wangu nyumbani, tunakuwa na muda mzuri wa kucheza, pia kwa wazazi pia tunasherehekea nao tunakuwa na muda mzuri wa mawasiliano, kupeana majibu, kupeana ufundisho, kukosoana, kupeana umuhimu wa maisha, pia na kazini. Pia na.

Hey napenda kufanya mazoezi mara kila siku huwa natenga takriban dakika arubani na tano. Za kwanza asubuhi ninapoamka nachukua daika thelathini. Za kusisimua misuli kidogo kabla ya kuenda kuoga na kukunywa chai. Baadaye jioni kabla ya kuingia nyumbani na kulala naenda daika zingine kumi na tano.

Nishaienda tamasha la mziki. Ilikuwa ni mwana mziki hodari moja. Alikuja kutembelea nchini. Aliutupa ile uhusiano wa wimbo. Aliutupa wimbo yake ilikuwa uhusiano mzuri. It was the communication between us and our colleagues. It gave the good morals. It taught us about how God and how they should continue with God's theory.

Wazo langu mzuri kwa jioni ya leo ni kupatana hii ujumbe yenye naongea najifunza mengi kutokana yenye sikuwa najua na pia imenifungulia njia ya kujua mengi na mengi na mengi na mengi na mengi hapo baadaye na kujua maana fiche ya umuhimu wa kuongea na utamu wa kuongea.

Mi nguvu zangu kazini katibu mkuu, mi ndio hupea watu mwelekeo, nafanya mipangilio za kazi zenye nitafanyika, mi ndio nitawajibika, tunapoenda mkutano, mi ndio nitandika dakika zenye tutakuwa na mkutano.

Kuwa ule mtoto mwenye dhamana, ule mtoto mwenye adabu, ule mtoto mwenye heshima, ule mtoto msafi, na ule mtoto mwenye anaheshima zake, utotoni ninge tumwa na wazazi wangu, watu wa wanakijiji, watu wa familia, watu wa mbali mbali.

Mi hupenda kujifunza mambo mapya kwa hivi kwa mfano kuna hii mtandao imekuja kwa inaitwa AI. Hii ndo inatupea ufunuo mgeni ili inatupea ufunuo mgeni kutokana na mambo mapya itatuwezesha kujua mambo yanayo kuja yanayo ingia na itakuwa.

Mi huenda mahali paibanda kwa siku moja peke yake, jumapili peke yake. Hiyo ni ile siku tuu mwafaka ya kuwajibika na hiyo pia inatusaidia kupumzisha mwili wetu. Kwa sababu siku zingine uko bizi, ukoharakati zileza ufanyikazi hodari.